Mimi huattack tatizo kwa kutulia kwanza na kuelewa chanzo cha hiyo issue kabla ya kufanya move yoyote. Sipendangi kupanik, badala yake mimi hujaribu kutafuta suluhu ya haraka na pia kupiga story na wenzangu ili kupata ideas tofauti. Lengo langu huwa ni kugeuza hiyo challenge kwa leso na kuhakikisha job inasonga mbele na kuwana bila kukwama tena.